Unapenda kuandika au kuongea? Mimi, ninapenda kuongea. Sipendi kuandika. Sijui kwanini sipendi kuandika, lakini napenda kuongea manake kuongea. Ukiongea kitu unaongeanga tu direct. Like unaongea moja kwa moja. Ukiongea, ukiambia mtu kitu na umwambie fanya hivi na hivi na ataweza kukuelewa kwa haraka sana. Ukijaribu kulinganisha kuangea na kuandika. Utapata kuamba kuongea ata ukimuambia mtu fanya hivi kwa kutumia mdomo na ukimuandikia. Tuseme ukimuandikia sentensi huyo mtu anaweza kushindwa kuelewa manake. Haezijua ulikua unamaanisha nini. Lakini ukimuambia kaka fanya hili na lile ataona kitu ambacho unamuambia. Kwa hivyo mimi ninapenda kuongea. Kwa sababu kuongea Ukiongea Hautahitaji Kitu chochote ili uweze kuongea. Utaitaji tu mdomo. Lakini kuandika lazima utaitaji mahali pa kuandika. Na kitu cha kuandika.

Niambie kuhusu mfanyabiashara bora zaidi. Mfanya biashara bora zaidi ni yule ambaye anapenda kazi yake ama anapenda biashara yake. Halafu kuna mfanya biashara mmoja ambaye anapenda huku kwetu ambaye anaitwa Sony. Sony ni mfanyakazi ambaye amejitolea na kujithatiti katika kazi yake. Maanake, katika hiyo bia, manake, Sony ana duka, duka ambalo ni la kuuza kile kitu kwa jumla Soni anafanya hiyo kazi peke yake bila kumuajiri mtu yoyote. Kwa sababu anajiaminia kwamba ana nguvu alafu, hapendi kulala, maanake, Sony utampata ame, wakati kama kitu kama saa tano hivi ya usiku, hayo ndio masaa yake ya kufunga. Alafu, kitu kama tuseme, saa kumi na mbili na unusu utapata Sony asha fungua duka lake. Amepanga kila kitu kuna vile vitu ambavyo vinakuwa nje. Na vile vingine ambavyo vinakuwa ndani. Utapata amepanga kila kitu kwa jinsi inavyo faa. Ungependa kueleza nini unachojifunza kutoka. Mimi ningependa kueleza kwamba Mimi najifunza kitu ambacho najifunza kutoka kwake Sony ni kwamba ukiwa umepata kazi ya kufanya lazima ujikakamue. Lazima ujitolee kufanya kazi hiyo maanake. Hiyo ndio kazi yako. Na unafaa kufanya kwa bidii. Ukiwa na matumaini ya kwamba, hiyo ndiyo kazi itakayo kusaidia. Kama Sony anavyojitolea katika kazi yake. Mimi nahisi kwamba Sony ako sawa. Kitu ambacho Sony, ningependa Sony afanye, ni kuongeza mwana biashara mwingine ili wakae wawili. Maybe akue akimsaidia mfanyakazi. Lakini, kama ako sawa na kazi yake, mimi sina shida naam.

Rangi yako ya kupendezwa ni ipi rangi yangu ya inayopendeza sana ni rangi ya ni rangi nyehusi rangi nyehusi minaipenda kwa sababu ni raisi kuhi kuwizafisha manake ukiangalia ni kiaza kunipa kiatu chehupe na cheusi simaanishi kwamba nachukia rangi nyeupe lakini ukinipa kiatu ambacho ni cheusi na kingine cheupe niwezi kuosha. Nitaweza kuosha kiatu cheusi. Ama viatu nyeusi kwa haraka na kwakasi sana. Maanake itakuwa nikazi rahisi. Lakini ukinipa kiatu cheupe kitachukua muda mwingi sana. Tena endapo kipia kisifanye nini kisingare. Alafu pili napenda rangi nyeusi kwa sababu nini ok tukienda katika sekta ya mtu kuvaa kitu cheusi nini nini napenda mtu ambaye amevalia kama ni suti nyeusi kama ni kiatu cheusi alafu napenda rangi nye usi kwa sababu mimi ni mwafrika mimi ni mweusi. Kama mwafrika lazima ni jipende. Hiyo ndiyo maana napenda rangi nye usi kwa hivyo rangi yangu ni nayo ipenda ni rangi nye usi.

Mandhari gani nzuri umewai kuona? Mandhari, mandhari mazuri. Katika mtaa ambao ni naishi, tuna mandhari fulani yanayo patikana katika. Jiji fulani na huku kwetu ambalo. Yana mandhari, yanayo pendeza sana. Yana mahu, mauwa, viyo ambao vimekolezwa kwa rangi, zinazo vutia macho. Barabarq safi. Mandhari yenyewe ni masafi yanu. Usafi unafanyika hapo kila saa. Pia mandhari haya yana utaratibu wake, hamna kelele, hauwezi kuenda huko ukapiga kelele, ukiwa umechoka, ni mandhari ambayo ukiwa umechoka unaeza kwenda kule, uweze tu kupumzika, utulie, hakuna mtu atakusumbua, utafika tu kule, alafu, utaweza kufanya nini, utaweza kupumzika, so mandhari yale ni mandhari mazuri sana, nina yapenda sana.

Unashiriki vipi katika jamii yako. Katika jamii yangu mimi huchangia haswa katika vitu vingi sana. Maanake jamii katika jamii yetu wewe kama mwanadamu lazima uchangie kwa kitu chochote kile lazima uwe pale. Saa tuseme kama wakati ambao kuna changamoto lazima uweze kupeana mkono. Tuseme kupeana mkono kwa vile tuseme tukona kitu kama tuseme matanga ama mazishi. Tumeweza kumpoteza mwenzetu. Lazima nitachangia, lazima nitashirikiana na wanajamii ili niweze kuwasaidia. Hata angalau ni kishapeana mkono wangu wa kutoa hela, chakula. Naam nitakuwa nimeshiriki na wanajamii kwa jinsi ipasavyo. Na kwa hivyo wanajamii watakua wamefurahia kwa usaidizi wangu.

Unapotaka kustarehe unafanya nini? Ninapotaka kustarehe mimi huwa uendesha baisikeli. Na baisikeli yangu ambayo ninapotaka kustarehe. Mimi huchukua, halafu naiendesha. Wakati naiendesha, mi hupata starehe sana. Kwani mimi hupenda kuendesha baisikeli sana. Nimeweza hadi kuwa katika mashindano ya kuendesha baisikeli na nikawa mshindi. Kwa hivyo mimi napenda kuendesha baisikeli. Huku watu huniita siklisti, maana yake mimi ni mwendeshaji baisikeli. Napenda kuendesha baisikeli sana. Ndiyo maana ninapo boeka ninapo kasirika mimi uwenda na kuchukua baisikeli yangu na kuiendesha. Lakini kitu cha kushangaza wakati kama huu baisikeli yangu imeharibika na imetulia tu kwa nyumba na pia nafanya kazi naam.

Timu gani ya michezo unafuata? Naam mimi si fani wa michezo ya futiboli. Bali mimi ni fani wa michezo ya kuendesha au mchezo wa golfu. Kuna timu moja hapa kenya inaitwa The Big Brothers ambao wanacheza mchezo wa golf sana. Watu hao mimi nawafatilia kwa sababu ni napenda kuwaona jinsi wanavyocheza mchezo ya golfu siku baada ya siku. Na mchezo huo unanifraisha tu.

Unapenda kucheza au kutazama michezo. Mimi napenda kutazama michezo. Napenda kutazama michezo yoyote ile ambayo. Inachezwa. Iwe mchezo wa kupigana. Iwe mchezo wa kukimbia. Iwe mchezo wa mpira. Iwe mchezo wa miereka. Iwe mchezo ya handballi, netballi. Mimi napenda kutazama mchezo hiyo yote maanake. Na penda kuona jinsi watu navyojituma maanake wengi wengine wetu ama wengi wao hufanya michezo hiyo kama kazi kwa hivyo nipoa pia nipoa unapotazama michezo yao maanake ninjia ya kuwa promote ili waone kazi yao siduni na pia kuwa pa masaa yes.